Ndiyo, ninapenda ngoma. Sababu, ngoma ni njia muhimu ya kujieleza kihisia na kijamii. Kupitia ngoma, ninaweza kuonyesha hisia zangu kama furaha, amani na msisimuko wa kwa namna ambayo maneno pekee yake hayawezi kueleza. Aidha, ngoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunipa utulivu wa kiakili baada ya shuguli za kila siku. Zaidi ya hayo, ngoma ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu kwani huimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza maadili ya jamii. Kupitia ngoma, watu hukutana, kujifunza, kueshimiana na kushirikiana. Jambo linalochangia umoja na maendeleo ya jamii. Pia, ngoma huchangia katika kuimarisha afya ya kimwili kwa kuwa ni haina ya mazoezi yanayoongeza nguvu uimara na uchangamfu wa mwili. Kwa sababu hizi zote, ninapenda ngoma na naiona kama sehemu muhimu ya maisha yangu.

Uzoefu wa kushangaza ambao ni mewai kuupata ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika mchezo waruji, mbele ya watu wengi. Nilikuwa na hofu mwanzoni kwa sababu si kuwai kucheza mbele ya umati mkubwa, lakini nilijipa moyo na kuamua kujaribu. Nilipo ingia uwanjani nilihisi pressure, lakini kadri mchezo ulivyo endelea nilianza kujiamini na kufurahia kila dakika. Niliweza kushirikiana vizuri na wachezaji wenzangu na hata kuchangia ushindi wa timu yangu. Tukio hilo lilinishangaza kwa sababu lilibadilisha hofu yangu kuwa ujasiri na kufundisha kuwa kujiamini na kujaribu mambo mapya kunaweza kuleta mafanikio makubwa maishani.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Nilianza kufanya yoga ili kuboresha afya ya akili na mwili. Yoga hunisaidia kupunguza msomo wa mawazo, kuongeza umakini na kunifanya nijisikie mtulivu. Pia hunisaidia kunyoosha mwili, kuongeza unyumbufu na kuimarisha pumzi. Tangu nianze kufanya yoga. Nimegundua mabadiliko chanya katika mwili wangu na namna ninavyo kabiliana na changamoto za kila siku.

Wakati wa mapumziko yangu, napenda kutumia muda huo kupumzika na kurudisha mguvu. Mara nyingi, hujisogeza mbali na shuguli za kazi au shule. Nikisoma vitabu au kusikiliza mziki ili akili yangu ipumzike. Wakati mwingine napenda kucheza michezo au kufanya mazoezi madogo. Kwani, kunanisaidia kuwa na afya njema na kuongeza nguvu. Pia, napenda kutumia muda huo kuzungumza na marafiki au familia. Kushirikiana nao na kucheka pamoja Jambo linalonifanya nijisikie furaha na kuridhika Kwa ujumla mapumziko yangu ni nafasi ya kurekebisha mwili na hakili iliniweze kurudi kwenye shughuli zangu nikiwa na nishati na hari mpya.

Mimi hujaribu kulala mapema, lakini mara nyingine ka nakaa hadi sa nne au saa tano usiku nikimaliza kazi za shule au kusoma. Ninajitahidi kuhakikisha ninausigizi wa kutosha kwa sababu, usigizi mzuri unanisaidia kuwa na akili safi. Nguvu za mwili, nakuzigatia vinzuri masomo au shughuli zangu za kesho. Pia, nikikaa kindogo usiku, huwa nakitumia muda huo kusoma vitabu au kufanya mambo ninayoyapenda kwa utulivu.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya vanila. Vanila ni harufu tamu yenye utulivu na inayofanya moyo kuwa na raha. Pia harufu yake mara nyingi huhusishwa na vitu vizuri kama keki, pipi, au mambo ya kumbukumbu ya furaha. Harufu hii inaweza kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hisia za utulivu.

Ninafanya kazi ushirikiano na wengine kwa njia kadhaa. Mfano kusikiliza mawazo yao kwanza. Kila mtu ana mtazamo wake na hilo usaidia kupata suluhisho bora. Pia kuchangia mawazo waziwazi. Natoa mapendekezo kwa heshima na kwa lengo la kuboresha kazi ya pamoja. Kugawana majukumu. Kila mtu afanye kile anachokimudu vizuri hili kazi iende haraka na kwa ubora. Pia kwa kuheshimiana, hata hata kama kuna tofauti za maoni nazingatia mawasiliano mazuri. Mwisho kusaidiana. Nikiona wenzangu wanachangamoto na wasaidia hili tufikie lengo kwa pamoja.

Ninapohonza kazi najifunza mazingira ya kazi kwa makini naelewa majukumu yangu, ratiba ya kazi, sheria na kanuni za maali pa kazi pamoja na malengo taasisi ya kampuni Hii inanisaidia kufanya kazi kwa usahihi na kuepuka makosa ya hawali Pili, najitambulisha na kujenga mausiano na wafanyikazi wanzangu nawasalimia kwa heshima, kwa ukarimu na tayari kujifunza kutoka kwao mausiano mazuri huwarahisisha ushirikiano na kufanya kazi iwe nyepesi na yenye mafanikio.

Mchezo ninaupenda kutazama ni mpira wa miguu. Ninaupenda mchezo huu kwa sababu unavutia, una mshikamano na huleta burudani kubwa. Mpira wa mguu hunifanya nijisikie, furaha, ninapoutazama, timu, zikishindana. Pia hunifundisha umuhimu wa ushirikiano, nidhamu na kujituma. Aida, ni mchezo unaopendwa na watu wengi duniani. Hivyo, hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine na kubadilisha mawazo kuhusu timu na wachezaji ninaowapenda.

Baada ya kazi ndefu, napumzika kwa kujiburudisha kwa kutazama mpira wa miguu. Kufuatilia mchezo hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi, kunipa furaha na kunirejeshea nguvu za kiakili. Pia hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Jambo linalonisaidia kujiandaa vizuri kwa kazi za siku inayofuata.

Sana ninayo upenda ni mziki. Napenda mziki kwa sababu hunipa furaha, utulivu wa kiakili na kunisaidia kupumzika baada ya shuguli nzito. Mziki pia unipa isia za kuungana na wengine, kuhamasisha na mara nyingi unifanya ni kumbuke hau kufikiria mambo kwa undani zahidi.